Msimu wa mwaka ambao naupenda zaidi ni msimu wa krisimasi. Krisimasi ni mwaka wa disemba, ni mwezi wa disemba na hii msimu tunasherehekea, familia tunakuja pamoja, tunakula pamoja na tunashiriki vitu mingi na familia na marafiki huu msimu pia ni msimu wa vitu vipya. Huu msimu tunanunua nguo mpya, vitu vipya, viatu vipya. Kila kitu ni vipya. Kwa hivyo napenda huuvmsimu kwa sababu ni mwaka, ni msimu wa vitu vipya. Ni kama mwanzo mpya pia kwa sababu vitu vipya inaashiria mwanzo mpya. Kwa hivyo msimu ambao naupenda ni msimu wa Krisimasi. Na pia tunasherehekea kuzaliwa, kumbu kumbu kwa kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kwa hivyo, hii msimu tunajuana sana na watu wengi ambao imekuwa kitambo tukipatana na inakuwa poa sana. Alafu, mimi huwa nangojea sana msimu wa Krisimasi ifike kwa sababu inakuja na vitu vipya.